Ndio naamini kuimba ni furaha yangu ya siri, siezi kusema mi ni mtaalam lakini moyo wangu hunipiga mdundo kila nikisikia beating nzuri. Hata kwenye matusi huwa naimba kwa kufurahia kwa kweli sauti yangu ni zaidi ya kujivinjari na njia ya kueleza hisia zangu. Kwa hivyo.

Kisanifu kwangu ni tofauti na kompyuta ni sina sasisi programu ya kila wiki lakini nasasihisha ujuzi wangu kila siku kila mazungumzo na watu. Kila kitu ninachosoma kunisaidia kupata vesiroshi mpya. Kifaa kiangu ya kawaida kama simu nasasisha programu moja kwa moja kwa mwezi au pale posho inaponikumbusha.

Mimi ni mtu wa viazi vitamu na mayai asubuhi. Ni sahani ninayopenda kwa sababu inanikumbusha nyumbani na ina nia nguvu za kutosha kwa siku mzima. Mara nyingi hata hivo nikiwa na haraka. Ninaitisha mkate wa ngano na chai ya maziwa. Harisi inayofaa.

Mapumziko kazini ni wakati wa kureboot akili na mwili mara nyingi ninaamua kutembea ofisini kwa dakika chache kuondoa kwenye skrini na inanisaidia macho ya kubadilisha mwendo wakati mwengine. Naishi kwenye ukumbi wa chakula kujiburudisha na chai na kujaribu kuzungumza na wenzangu kwa mazungumzo ya kirafiki.

Kihistoria, Apple inanivutia kwa mchanganyiko wake wa ubunifu, usalama na ufanisi. Unaonesha jinsi ujuzi wa kutumia usanifu rahisi na kuvutia kwenye teknolojia changamane. Pia, Microsoft imekuza imani kwa kuwapa watu mwengi karibu dunia yote nyenzo za kufanya kazi na kujifunza.

Kwanza, napenda kutengeneza ratiba ya likizo, isiyojaa shinikizo, baada ya kujaza kila saa na shughuli naacha nafasi ya kutofanya chochote. Kuto, kuota usingizi, kutazama mawingu au kusoma kitabu nikiwa kwenye kiti cha kuteleza. Hii ni stakabali yangu ya kwanza ya kustawisha.

Zawadi mzuri sana niliyowahi pokea ilikuwa kabati la vitabu liliofunguwa kutoka kwa baba yangu siku ya kuzaliwa kwangu nilipokuwa miaka kumi na minne lilikuwa limekaushwa na rangi yake ikichakaa lakini ndani kulikuwa na barua ndefu aliyeandika kwa kutumia majani ya vitabu vyote alivyovipenda akiwa kijana.

Ndiyo na kutembea msituni kunanipa amani isio ya kawaida kuna wakati hata nikiwa na wasiwasi kuketi chini ya mti na kusikiza ule mlio wa ndovu na miti na wimbo wa ndege hunirejesha roho hewa ya msitu inanikumbusha harufu ya udongo baada ya mvua.

Kwa kweli ninaeza kufurahia vyote viwili kwa mazingira tofauti napenda kusimamia wakati wa ninauwazia wa malengo na ninaweza kuongoza wenzangu kwa heshima na ushirikiano. Hii si kuhusu uongozi wa kuthibiti mbali kuhakikisha kila mtu anajisikia kuwa na umuhimu wa kusikizwa.

Kwanza napenda kuanzia mawasiliano kwa heshima na ukaribu mara nyingi huwapa salamu wenzako kwa tabasamu na kwanza mwito wao wa majina habari chon. Inafanya kazi iwe kibinafsi. Pili napenda kusikiliza kwanza kabla ya kusema. Tatu ninatumia mchanganyiko wa mbinu. Kwa maongezi muhimu hunipenda kuzungumza uso kwa uso. Kwa hivyo.

Kuna kitu cha kipekee katika kuhisi upepo wa mwanana unaopita kwenye nywele zangu na kuguza ushariri wa ngozi yangu. Hunikumbusha kuwa ninaishi na nakuwa na sehemu ya ulimwengu mkubwa. Upepo huleta harufu mpya harufu ya mvua inayokuja au majani machanga huu ni upepo wa bure wa kusisimua wa kusimua.

Kwa siku hizi sina ndege wa kufungwa nyumbani lakini zamani nilikuwa na kale kasuku mwekundi mwenye tabia ya kusikitira au kasuawasua alikuwa anajua kusema karibu nyumbani au na chakula tayari kila ninapoingia mlangoni ulimi wake ulinifunza kuwa wanyama wengine wana hisia na uwezo wa kukariri.

Ndiyo natumia simu kwa mazoea mengi ya kila siku lakini najaribu kufanya hivyo kwa uwazi kwa mfano kununua napenda kulinganisha bei za bidhaa kwenye marejeo tofauti kabla ya kununua na mara nyingi hutumia vocha za mtandao usafiri kama uber.

Kuhusu wasilisho na jinsi kama machanganiko ya mwa mvua na mwangaza. Yaani husimika na hofu kwa wakati mmoja. Kabla ya kuanza, moyo hunipiga kwa kasi mikono huyevuka na kujiuliza. Je, watanichukua? Lakini mara tu naanza kuzungumza na kuwapa macho ya watazamaji huo wasiwasi hunipotea na nafasi ya kushikirikana kuchukua nafasi yake.

Kimsingi napendelea mahali pa kimia lakini si kimia cha kufa kimia kinachokubali mlio wa ndege upepo unapopita kwenye majani na hata mdundo wa saa ya ukutani. Katika mazingira kama haya ninaweza kusoma kufikiria au kuandika bila kukatishwa na vichecheo vya.

Ndiyo napenda kulima bustani kwa shauku kubwa kuna uhuru wa kipekee ninapochimba udongo kwa mikono kuweka mbegu kwa utamani na kusubiri mimea kuchipuka kwa miaka miake ni mazoezi ya kuvutia hata mifuko ya mbegu hubeba wimbi la tumaini.

Inasikiliza mchanganyiko wa muziki kutoka mtindo unaowawi lakini kimsingi hueleka kwenye muziki wa kiswahili cha enzi ya nyuma. Kwa muziki wa les wa nyaki Simba wa nyaki au remi unaonikumbushe utamu wa ustaarabu wa pwani na hadithi za mapendeleo ya kale.

Hapa kuna mfumo wangu wa asili ya kuandaa ripoti za kazi. Kwanza kuelewa lengo. Pili kupanga mfumo. Tukianza na utangulizi mwili na hitimisho. La tatu ni kusanya data. La nne ni kuandika uwasi. La tana ni kurekebisha. Na mwisho kuongeza kifani.

Kwa kweli sichaji kila siku najaribu kusikiliza mwili na kifaa changu kwa kawaida huwa nachaji mara moja usiku kabla ya usingizi ili kuanza siku mpya na betili kamili lakini pia nikipata nafasi ya kuchaji mchana. Ofisi au kwenye gari ninaweza kuunganisha kwa dakika ishirini ili kuongeza nguvu.

Napenda kucheza michezo mbali mbali lakini kwa undani nina upendeleo wa kipekee kwa mchezo wa kuingiza au kubahatisha kama kubao. Bao la kiswahili au skrambol. Bao linanikumbusha utamaduni wetu na hekima za kibinadamu. Kila tetua au maana yake na mara nyingi hufanya kazi ya mazoezi ya kile. Skrambol linanivutia kwa sababu ya uhusiano wake wa lugha na maneno.